Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kwa kutathmini kazi niliyofanya mwezi uliopita. Nikiangalia kilicho fanikiwa na maeneo yanayohitaji kuboreswa. Kisha, hujiwekea malengo yaliyowazi na yanayopimika ili nijue hasa ninachotaka kufanikisha kabla ya mwezi kuisha. Hugawanya malengo makubwa kuwa kazi ndogondogo ili iwerahisi kuyasimamia na kufuatilia maendeleo yangu. Pia huweka ratiba ya kazi na vipaumbele nikihakikisha mambo muhimu yanafanyika mapema. Mara kwa mara, hujipima maedeleo katikati ya mwezi na kurekebisha pale panapohitajika. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha ninatimiza malengo yangu kwa ufanisi.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia iliyo wazi, ya heshima na inayoleta uelewano mzuri. Mara nyingi napendelea mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu ninayezungumza naye. Hata hivyo, ninatumia pia simu na ujumbe mfupi pale inapohitajika. Hasa kwa mawasiliano ya haraka au pale umbali unapokuwa kikwazo. Kazini, napenda kutumia barua pepe au ujumbe wa kitaalu kitaalamu ili kuweka mambo kwa mpangilio na kumbu kumbu. Zaidi ya yote, hujitahidi kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali yanayofaa na kujibu kwa heshima. Kwa sababu naamini mawasiliano mazuri hujenga uhusiano mzuri na husaidia kuepuka kutoelewana.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha kwa sambabu ni jia ya kujieleza na pia ya kuwajali watu ninao ishi nao. Napenda kuandaa vyakura rahisi lakini vitamu, hasa vya nyumbani kama wali, boga au chakura cha kitamaduni. Wakati wakupika, hujifunza binu mpya na kujaribu mapishi tofauti ilibkubadilisha ladha. Pia, hupenda kupika wakati wa mapumziko au wikedi kwa sababu hunisedia kupumzika na kusawa msongo wa mawazo. Zaidi ya yote, fraha kubo ni kuona watu wa kifrahia chakula nilicho pika jambo linalonipa motisha ya kuendelea kupika zaidi.